Ndivyo, mimi hupenda sana mziki wa jadi. Mimi hupenda mziki wa jadi kwa sababu mziki huu huu huwa na mafunzo mengi sana. Na mziki huu pia hauna tabia mbaya ukilinganisha na mziki ambayo unaomba unambwa wa kisasa. Waimbaji wa kitambo walikuwa na maadili mema sana. Hili ni jambo ambalo napenda sana mziki wa kijadi.